Nimewahi kutembelea ziwa lakini pia nimewahi kutembelea mto. Nimewahi kutembelea ziwa linaitwa Ziwa Nyasa, Ziwa Malagarasi, lakini pia nimewahi kutembelea Ziwa Tanganyika. Hayo yote ni maziwa ambayo nimewahi kutembelea. Lakini pia nimewahi kutembelea mito baadhi ya mito kwa sababu mji ninaokaa kuna mito mingi sana imezunguka.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kumuomba mungu kwa nguvu zangu zote na kwa juhudi zangu zote. Kumuomba mungu aweze kunifanikisha kwenye mambo yangu, aweze kunifanikisha kwenye kazi zangu, aweze kunifanikisha kwenye yale mambo ambayo ninayafikiria hapo baadaye nitayafanya. Lakini pia aweze kuirinda familia yangu.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba zangu vizuri. Ninaangalia ratiba zangu kila siku asubuhi ninapoenda kazini. Ninaangalia ratiba za masaa na ratiba ya siku. Vivo hivo nikifika kazini ninaangalia pia ratiba zangu za kazi. Kama inaruhusu kufanya kazi muda fulani mpaka muda fulani.

Ninaanza mradi mpya kwa kupanga bugeti vizuri, kwa kuangalia wafanyakazi wangapi nitakuwa nao, lakini pia kwa kuchukua maoni kwa watu mbalimbali, ninachukua maoni kwa watu wangu wa karibu, ninachukua maoni kwa ndugu zangu jamaa na marafiki, lakini pia ninachukua maoni kwa kuongeza ujuzi kwa watu wengine wanaojua vitu kuliko mimi.